Ndiyo natumia mfumo wa usalama wa vidole katika simu yangu pamoja na tarakilishi yangu. Nafanya hivo ili kuweza kudumisha wa usalama wa data na information na jumbe nilizonazo katika simu ama tarakilishi.